Kusema ukweli tunapenda ndege wa nyumbani, ndege wa nyumbani natumia naongelea kama kuku. Nawapenda sana kwa sababu gharama yao ya kuwafuga sio ghali mno. Nishaifanya hiyo kazi before. Nikaanza na kuku, na hawa kuku nikuwa na Zuri yao nilikuwa nawafuga kwa mayai. Akishatoa mayai unaona wameanza kuzeeka kidogo, unaweza wauza ama uwachinje. Mwingine hulalia mayai wa kutoa jogoo kwa wingi unaweza uza jogoo pia. Ama uwachinje, utakula mmoja. Mwngine uwapelewa kwa mahoteli, kwa mahoteli wananunua. Wengine wanunua kwa order, wanapiga order. Ndo uweze kuuza, huwezi uza tu hivi hivi. Unapiga order kwanza unanunua, ndo uchinje, ukichinja, usiende hasara. So elewa nyama iharibike kwa haraka. Nyama sio kama, nyama sio kama pengine kama kitunguu inaweza kaa. Nyama huharibika haraka, kwa hivyo watu wanapenda ndege wa nyumbani kama kuku, kuna mwingine anaitwa bata. Bata sio sana lakini nawapenda, kuna bata mzinga. Kuna wengine wale hufuga kunguru, no no sio kunguru, weanaitwaje hawa, dove kwa kiswahili, naam hao kuna wale hufuga hawa lakini kuwafuga tu kwa ile na kufurahisha kufurahisha roho. Hawana sababu nyingine, sababu sidhani kama yeye hukula, hula hao ndege. Sidhani. Lakini mi hupenda kuku sababu nyama yaya kuku pia ni tamu kuna kuna aina mingi ya kuku siku hizi. Kuna wale kuku wa kienyeji, ni watamu unaweza kula na ugali, lakini nyama yao ni ngumu, lakini hawa ni mmoja. Kuna kuku wa grade weza kuwa wa grade ya mayai, wa grade wa nyama. Hawa nyama ya wanafura sana wanakula kidogo lakini wanafura wanakuwa wakubwa. Unaweza pata kuku ako na kilo kumi. Imagine, ukimpata kuku huyo kwa sahani. Si unaona unaweza sherekea sana ukule minofu peke yako. Kwaza upande wa mapajana na na na hapo kwa kifua, sehemu safi sana, nyama tamu sana. Na sio nyama ambayo unaweza shangaa, ni nyama tamu sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwafuga ndege wa nyumbani, na ndege nimesema hapo awali hawa ndege nina wengi. Kuna ndege aina nyingi sana. Kuna hata wale hufuga kanga. Kanga ndiyo quail kwa kiingereza, natumai. Kanga ndiyo quail. Nimekula quail, quail ni nyama tamu pia. Nyama tamu sana. Na mayai yake madogo nyeupe kwa ganda la nje lakini tamu pia. Ni vizuri kujaribu jaribu unapata nimekula pia huyu ndege ya mkubwa anaitwa, wale hutumika katika thanksgiving. Pale Amerikani, turkey. Ndege huyo pia mi ningependa kumfuga kwa sababu nyama yake kwanza ni kubwa. Na nimeambiwa vile nilivyosikia nyama yake pia ni tamu. Kama ya kuku tu. Ndege nyumbani nawapenda kitu la hata nikiwa na kwangu, kitu cha kwanza kufuga lazima ikuwe kuku. Hata kama sio wengi sana juu wakiwa wengi inabidi sasa ukuwe na, uwape uwape makini, uwape attention inataka, itabidi uchukue muda wako wakiwa hapo. Lakini wakiwa wachache kama hamsini hadi mia, ile tu unapata ya mayai yako ukitaka ya kuuza ama ya kukula, mkikaa na familia, mkikaa hivi wikendi moja mnaamua tu ah, wacha tumchinje mmoja turarue, unaona hapo itasaidia sana. Ni kama asset wa sababu mnaweza kula chakula kama nyama, unaweza kula mayai, unaona, na hawakuli sana, unaweza wafungulia waenda watembee peke yao. Kuku ndiyo ndegi wa kufuga wa nyumbani ambao ni mzuru kushinda wote, unaelewa? Ninashukuru kwa fursa hii.